Siku ya leo, wazo nzuri ya mbalo ni nalo, ni vile nilifokuwa nikifikiria jinsi ya kuunda pesa, nikiwa nyumbani, bila matatizo yote, ili niweze kulipa Bill zangu, deni zangu zote, na kila kitu ili nisikai kama nimekasirika, ama nikikani kama na shtuka shtuka, na kupigo na mshtuku wa moyo. Nitaka nikai kama nimetulia tu, manake unajua wakati unapesa, maisha ya nenda vizuri sana.

Unapoongelea michakato ya kazi, mimi najipanga sana. Najipanga sana maanake, usipojipanga kila kitu kitakuendea mrama. Lazima ujipange, ujue nini unachotaka kufanya, wakati gani na saa ngapi. Wakati una mipango, mishemishe zako na michakato ya kazi yaenda vizuri sana. So lazima ukue umejipanga vizuri maanake ukishajipanga kila kitu itaenda shwari.

Mahali mimi ninapohifadhi data yangu, inalingana data yangu iko kiasi kingi au kiasi kidogo. Wakati nina kiasi kidogo cha data, mara mingi nakiacha tu kwa simu yangu. Manake kwa simu ni rahisi wakati unapo hitaji kuenda kuangalia na kuitumia wakati wowote ule. Alafu data ile yenye ni kubwa zaidi naieka katika mashine yangu ama nai-upload pale mahali tunaita mtandaoni ambapo nimelipia kama Apple data kwenye iCloud unaelewa so nikieka hapo inamaanisha nimelipia but hapo sasa nalipia zile zenye najua sitaki zipotee kamwe yaani nataka maisha mwangu mwote nikuwe na hiyo data na nikuwe naeza kui kueza kuifikia na kuitumia wakati wowote ule.

Mimi napenda kutazama michezo mingi, yaani napenda hivyo vyote tofauti tofauti, na mimi kushiriki michezo gani nayopenda kutazama, napenda kutazama michezo yenye ina, yenye ina vita vita hivi, manake hizo zinakufanya uku ele, ukue kama uko, yani uko sawa unaconcentrate, unaconcertrate, unaelewa. Sasa mimi ni kitazama hizo michezo naskia raha sana Naskia raha sana Alafu, wakati naitazama hiyo michezo Mimi napenda michezo ya vita, nilivyosema michezo ya vita, michezo ya kutishatisha hivi Pia, yobi inakuanga inanifanya nisikia kama nikona adrenalin, rush, unaelewa So wakati na cheki cheki hizo michezo saa zingine unapata nalia Manake hiyo story iliopo humo ndani Inauhuzunisha ama saa zingine unapata na cheka na furahi Kwa sababu napata hiyo michezo inafuraisha ajabu na wakati mwingine unapata yaani umehuzunika ama hujielewi ama huelewi kilichotokea manake hizi michezo saa zingine zatatanisha Unafikiria unafikiria lakini huwelewi lolote lile Alafu michezo ya kushangaza yenye nimetazama Nilitazama katika runinga Lakini hiyo ilikuwa kitambo sana Nikiwa bado nikiwa mdogo Hata siwezi kumbuka but Najua ilinitisha Ilinitisha kidogo hadi nilikuwa nimeshindwa kulala siku zote mamangu ananiambia enda ukalale na mama mi silali peke yangu Manake naogopa gopa ile mchezo tulikuwa tunaona Ilinitisha sana Sasa matokeo ya kuona hizo mchezo tofauti tofauti Inalingana tu Manake kuna wale watu wenye wakiona hizi mchezo Hawalii na kuna wale wakiona hizi mchezo wanalia sana. Na kuna wale wakiona hizi mchezo wanaona tu mimi mwenzio nisha enda shule na unaizi mchezo ni vitu tu za za kufanya tu hapa kule manake pia wanatafuta pesa zao, hela zao yaani wanafanya kabisa ikae mchezo mchezo lakini mchezo pia yanafunza manake kuna sa zingine ukiona hizi mchezo unaona tu mimi nisha soma jambo moja au mbili kutokana na hizo mchezo manake kuna zingine zina kuonyesha usidharau mtu ambae haumjui Unajua mzungu anakuambia Judging a book by its cover Usianze kuangalia mtu wanzi kusema Ah, mbona umtu anakaa hivi Mbona anakaa hivi hivi tu shagalabagala Hapana manake ukianza kuona mtu alafu unanza kukua na mawazo saa zingine mawazo yako si mazuri Yanakufanya unanza kuangalia mtu unaona hapana Lakini kumbe huyo mtu ndi anafaa kukusaidia anafaa kukutoa shidani saa zingine, michezo inatufundisha Usikue mtu tu shagalabagala ovyo ovyo Mara nyingi unafaa kufikiria ujue kile unafanya Kitakuwa na madhara ama kita kusaidia.

Mina kuambia napenda kunyo maziwa sana. Mimi hata nikikuwa naskia njaa, nikikunywa maziwa nashiba, ama nikikuwa nimeboeka ivi ivi, nimekaai vi sijelewi, naona maisha yangu haiendi sawa. Ah, mi glasi ya maziwa na kunywa. Manake maziwa yana kusaidia, unakuwa, lakina misuli, mwili wako unajengeka, ukikunywa maziwa. Lakini sa zingine maziwa yanadhuru. Kuna wale watu ambao wakikunyumaziwa wanaumwa na tumbo ama wanakuwa na shida ya kuendesha, sasa sijui hawa wanasaidika aje but mimi minapenda maziwa sana.

Sasa, cha kushangaza ni napenda mahali pa kelele na pia mahali pa kimya. Mara nyingi, wakati nipo nje ama wakati naelekea kazini kwa gari langu, mi nakuanga nacheza mziki kwa sauti ya juu sana. Napenda hivo manake nasikia ni kama nimechangamka, hapa kule, hivi hivi, nafika kwenye naenda kama nasikia raha, nasikia niko sawa. Halafu wakati nimesharudi nyumbani, nikiwa nyumbani kwangu, ama chumbani kwangu, napenda kuwa kwenye kimya. Manake hapo sasa ndio nafikiria, nataka maishangu yakaye aje, nifanye nini, niende wapi, natafutaje pesa. Unaelewa, like mahali penye kuna kimya ni mahali pazuri sana pa kufikiria na kujipanga. Lakini pia mahali pa kelele pana kusaidia ili uweze kujua akili yako unataka kuitunza kivipi na kuiyonyesha iende kwenye mpangilio upi. Manake penye kuna kelele, mzungu anakuambia apo kuna distractions. Na ili usikue unazungushwa na kutojielewa, inabidi umepanga mawazo yako. Lakini napenda kwenye kimya.

Kenye kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri, ya kwanza, kwanza na cheka kwa sababu, kila mtu atakuwa na shindwa. We mbwana umesema hilo kwanza? Mimi langu la kwanza kenye kitafanya mazingira ya kazi yawe mazuri ni malipo. Malipo yakiwa mazuri, unajituma, unafanya kazi yako ukifurahi. Cha pili ni ule mtu ambaye unamripotia. Wanamuita meneji. Kama meniji wako si mzuri, atakuangaisha, lazima ukue na meneja mzuri, ukue unalipwa pesa mzuri, na pia pale kazi kukuwe kukue ni kama watu pia wanaongea, wanapeana mawaitha na kusaidiana. Manake pale penye watu wanataka tu wafanye kitu chao ndao hao wawonekane wenye wanajitolea, wanajitoma. Wakifanya nye wengine mwonekane ni kama mjielewe. Ah hapo misiwezi. Siwezi.

Ndiyo, mimi napenda saa, kwanza nikona saa zingine hapo zenye ni rembo sana, na zivaa kwa mkoni wangu wa kushoto, manake kila wakati ukiwa msichana, unataka ungare, ukitembea uko nje watu wa kuone umejipanga, unajielewa, manake ukiva saa ya kufanya, ukae ni kama ule msichana anajua kile ambacho anachokifanya. So ndiyo mimi navaa saa na napenda sana saa Lakini tule tudogo tudogo tunakaa twa urembo urembo hivi sivai kama zile za wanaume kubwa kubwa.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Manake, ukiwa mtu kama mimi, ukiwa kwenye kazi ya media, lazima ujipange, maanake kuna vitu ambavyo una unavisoma huku mtandaoni. Alafu pia unajua dunia ya kimbia mbio sana, vitu vyabadilika, kila siku unaamka kitu kipya, kila siku unaamka kitu kipya. Lazima ujitolee na ujaribu teknolojia mpya. Maanake, utaachwa nyuma.

Mimi napenda kutembea kwenye bahari, manake nikisikia maji, wakati ya nagonga mchanga mweupe, nasikia raha sana, nasikia sauti yangu, ikiwa na uko mbali wakati naongea, ama wakati napigia nduru, manake mimi huenda kutembea bahari, ama katika mchanga wa bahari, wakati nasikia ni kama maisha ya nanilemea, nasikia ni kama ninashikuwa na presha. Sasa wakati natembea kule baharini, nasikia raha sana, nasikia moyo wangu, unasikia raha, yani nasikia ni kama niko sawa, sisiki kama matatizo na nisumbua au lolote, napenda sana kutembea kwenye baharini.

Mimi napenda nguo aina mingi, lakini rinda fupi fupi, hizo ndio napenda zaidi, napenda rinda, fupi fupi halafu zinashika mwili. Ah, ukitembea unajisikia wewe ndio ule, wewe ndio kale kasichana, karembo zaidi, mimi napenda rinda, rinda ndio napenda. Halafu ikue rinda nyeupe, ama rinda nyekundu, ama rinda ya blaki, napenda sana hizo rangi tatu.

Mimi napenda kupaka rangi maanake kuchora sijui. Napenda sana kupaka rangi maanake vile vitu vyote vishaa chorwa ni rahisi sana kupaka rangi maanake hapo unajisikia ni kama unatuliza akili, unafurahia na pia unakumbuka utotoni. So kupaka rangi ndo kenye mi napenda.

Kujikinga na jua kali, mara mingi nakaa nyumbani, kama nilazima niende nje, basi naezatumia mwavuli. Na mara mingi, mahali pengi penye ninapoenda, nikiwa nje, kuna kivuli, naezatembea chini ya mti, naezatembea ndani ya maduka, sasa sio lazima nichomwe na jua.

Mimi napenda sana hii tabia kwa watu wengine. Napenda sana wakiwa watu wakarimu. Watu wakarimu ni watu wambao mimi nawapenda sana na moyo wangu. Watu wakarimu wanaweza kufanya uone kweli. Mungu hakukosea wakati aliumba wanadamu. Mimi napenda sana watu wakarimu.

Mimi kwa kazi yangu, lengo langu la maana sana ni kuteneza pesa. Manake ukiwa na pesa, maisha yanakua rahisi, unaeza jilipia kodi, unaeza jinunulia nguo, unaeza nunua chakula. Maisha yanakua rahisi na mambo yanasonga vizuri sana. Sasa mimi napenda sana nikiwa na kazi, ili nieze kujihudumia kila kitu ninachokitaka.

Mimi wakati wajua wa kali, napenda kuka nyumbani, na kutazama runinga, kuona michezo mingi, na pia napenda kukua kwenye mtandao, ili nieze kubonyeza na kuona mambo yanayofanyika ulimwenguni mzima. Sipendi sana kukua nje wakati wa jua kali, maanake mi sipendi kusikia jua inanichoma, sipendi kabisa.

Shugli zangu za weekendi, wacha tuanze na nini inachokifanya jumamosi na jumapili. Ikifika jumamosi, mara nyingi nina shugli za nyumbani. Hiyo inamaanisha, mimi kazi yangu ni kufua nguo, kufanya usafi, kuosha vyombo, kufanya kila kitu nyumbani ili nyumba iwe safi. Jumapili, mii naenda kanisani na pia nikitoka kanisani, naeza pitia mahali, nikakunywe kahawa, ama nikakule lanchi, manake nitakuwa naskia njaa nikitoka kanisani na pia, mambo ya kawaida yenye ambayo mimi nayafanya ama nakumbuka ikifika jumapili, ni ule wakati nilikuwa mtoto bado wakati mamangu alikuwa kila jumapili akitoka kanisani, anapika chapati. Ilikuwa kila jumapili ni siku ya chapati kwa ile nyumba. Sitawahi sahau hiyo kabisa. Naikumbuka hadi sasa. Ni ile tu mimi mwenyewe sina uwezo ningekuwa najipikia chapati kila weekendi, hiyo jumapili, lakini sasa siwezi tena manake niko na shughuli naskia saa zingine nimechoka nahitaji kupumzika. Pia, umeniuliza kuwa, ni nani ninae jisikia pamoja nao weekendi. Saa zingine naenda kutembelea dadangu, manake tukikaa na yeye tunapiga story, mambo yanakuwa sawa, sasa yeye ndo wakati mwingi, saa zingine tunaweza kuwa pamoja weekendi. Alafu umeniuliza kama nahitaji kupumzika kufanya mambo mengi. Mara mingi nafanya mambo mengi na pia napumzika. Kwa sababu kwanzia jumatatu hadi ijumaa mii niko inje ili nifanye shughuli ndio nipate pesa. Sasa jumamosi na jumapili ndo mii niko na wakati wa kukaa nyumbani, kufanya usafi, kuenda kanisani, kupumzika na kuenda outi ama kuenda kutembelea dadangu.

Mimi, wakati napo amka asubui, jambo la kwanza nafanya ni kutandika kitanda changu. Sipendi kuwacha kitanda changu kikika shagala bagala. Napenda kitanda changu kiwe kimetengenezwa kinakaa vizuri. Manake wakati nimefanya hivyo, siku yangu inaenda vyema na skia kama like niko sawa sana na naeza fanya chochote iyo siku.

Mimi kushugulikia uthaifu wangu kazini ni kujikaza, kujikaza na pia kufanya kazi hata kama muda ushaisha. Manake wakati umesha jua una uthaifu katika kazi yako, Unajipanga, sa zingine utafanya kazi kwa sababu itakuchukua muda mrefu ndo weze kumaliza ili weze kutoshana na hiyo mida ingine ya kazi ama na vitu vingine vyote vinyewatu umesha vifanya na kukamilisha wakati uliofa. Lakini sasa kama unaudaifu inamanisha inakuchukua wakati mrefu kumaliza kile unachokifanya.

Mimi napenda kununuwa vitu kwenye mtandao. Manake sa zingine si jisiki kuenda nje, kuenda dukani ama kuenda kutafuta. Mara nianze kuongea niki waomba, wauzaji, wanipunguzie bei. Mimi naona kununuwa vitu mtandaoni inanisaidia kupunguza masa ambayo ningetumia nikiwa uko nje.

Kumbukumbu kumbu ni nayo yambayo inanitisha ni ile kumbukumbu nayo kumbuka kila wakati ni napo hisi nikuwa na kosea ama nafanya kitu kama sijauliza. Mama yangu ameshawai nipiga. Alinipiga hadi nikakua mgonjwa nikakua hospitalini kwa muda wa siku nne. Hiyo kumbukumbu bado ya nitisha sana. Spendi sana kukumbuka manake nikikumbuka na sikia kulia.

Napenda sana sana ya uchoraji. Napenda sana sana ya uchoraji. Ingali, mimi mwenye sijui kuchora, lakini napenda sana. Wakati naangalia hizo michoro, ambayo wasanii wamechora. Naangalia najiuliza, da, walifikiriaje. Ilifikaje hadi wakachora kitu kama hiki. Mara mingi ya nishangaza, vile wanafikiria, vile wanapata. Hizo akili like wametoa wapi? Wanatoa wapi hizo akili?

Mimi, kwanza nitakwambia, napenda kula wali, lakini kule ninakotoka nikiwa, unona huku Kenya, kuna mila na desturi, na pia kuna lugha mingi. Mimi, natoka kwenye lugha ya waluhya, mimi ni mluhya, walionajulikana sana kwa kukula ugali, lakini mimi sasa napenda wali, napenda wali sana.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kijapanisi. Nasikia kijapanisi ni lugha safi sana. Kwanza wakati nawo na naona ama wakati natizama runinga vile vipindi vyao vya K-drama. Napenda sana kijapanisi. Napenda sana wanaongea vizuri. Nasikia ni kama wanaongea ni kama wanaringa hivi hivi lakini hiyo ndo mi napenda sana.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza ni wale watu ambao wanapenda kuomba omba. Wanaomba sana. Kila kitu nisaidie, nipatie, nipee. Hapa, na mimi sipendi sana watu ambao wanapenda kuomba omba. Inanichukiza sana sana. Kuomba omba, mimi sipendi. Mwanzo ya nikasirisha sana nikifikiria.

Ah, umeniuliza kuhusu mziki ambao naupenda. Mimi napenda sana pop na bongo. Lakini pop ndo yangu ya kwanza. Na pia mziki aina wa pop unanifanya kila mara nikikaa hivi nasikia raha sana. Manake pop wakati wanaimba zile laini zao maneno wanayoyasema yote mara mingi unapata yana niguzia. Naona ni kama mimi na hiyo pop ni kama tunaendana alafu pia muimbaji mwenye namkumbuka kwa pop mara mingi ni lini na kwa bongo namkumbuka diamond platinumz. Na pia umeniuliza kama nakumbuka muimbaji au bendi ninayopenda ndiyo napenda diamond platinumz kwa hiyo aina ya bongo na kwa aina ya pop nampenda sana mwanadada anaitwa lini. Alafu kaniuliza ni wakati gani unayesikiliza mziki. Mimi mara nyingi nasikiliza mziki wakati nimeskia nikama nimekasirika nina hasira, naskiza mziki kunituliza roho. Alafu pia unaniuliza kama nahisi unahisi jinsi gani mziki ukisikiliza wimbo wako unaopenda. Nasikia raha sana. Saa zingine, kama naskiza mziki na naskia nikona hasira ama nimekasirika, unapata hadi naanza kulia.

Kusherekea mafanikio ya timu inalingana. Saa zingine kama ni huko kazini, utapata tunaenda, tuna tunanunuliwa chakula cha jioni, tunashiriki pamoja, tunadensi, tunaimba, tuna furahi, meneja au meneji wanakuja, wanaongea, wanatushukuru, nasikia raha. Lakini ikiwa ni mi peke yangu wakati nasikia kusherekea mafanikio ya timu, kazi yangu mara mingi nawaambia kazi poa sana wenzangu, mefanya vyema sana wenzangu. Unajua pia wakati unawaambia wakisikia kutoka kwa sauti yako, wanapata motisha.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni krisimasi. Napenda sana krisimasi mimi manake wakati huo. Ndo ule wakati ambao napanga nyumba, narembesha, inakaa vizuri. Naeka ule mti wa krisimasi. Napika mabiskwiti, napika cookies, napika vitu vingi, vitu tamutamu. Manake krisimasi, ndo ile sherehe ambayo mimi napenda.

Mdawangu wabure na utumia kutazama runinga, kuona vile vipindi ambavyo vilikuwa vimetokea na sikuwa nimeviona, mara nyingi pia natumia muda wangu wabure kulala, manake sa zingine na kwangani mechoka, na pia bado pia nezatumia muda wangu wabure kuenda kutembelea rafiki yangu ama dadangu.

Jinsi ninavyo shughulikia makosa kazini ni, kwanza kuomba msamaha. Maanake wakati unapokosea ni kama unavunja roho za wale watu wengine wale ambao wenye wako kwa timu yako ama hata meneja wako. So ya kuanza naomba msamaha. Ya pili najirekebisha na pia natia bidii kuonyesha meneja ama yule ambaye niliyemkosea sitajirudia tena kufanya lile kosa.

Ah, mimi napenda hii sana, umeniuliza nikuambie ama nikueleze kuhusu jinsi ninavyotumia simu yangu. Ya kwanza naeza kuambia, simu yangu mara mingi utapata nashiriki muda wa kama masa matatu kwa siku nikitumia simu yangu. Na mara mingi wakati nashiriki hizo masaa matatu, utapata niko tu pale nabonyeza nabonyeza na programu ambayo natumia sana sana ni TikTok ama YouTube. Hizo programu mbili, mimi nazipenda sana, manake hata mimi mwenyewe, natengeneza content, na wakati unatengeneza content, lazima utahave kushare na watu ili waone ile unachofanya. Alafu, simu yangu ya kwanza ambaye nilikuwa nayo, ilikuwa Nokia. Iyo ilikuwa muda kitambo, karibu miaka miaka kumi iliyopita, nilikuwa natumia simu ya Nokia, iyo ndio ilikuwa simu yangu ya kwanza. Ukaniuliza kama ningependa kueleza ni jinsi, kuelezea jinsi simu yangu ilivyosaidia maisha yangu. Ndio, manake simu yangu ndiyo ambaye nilianzisha kutumia na kutengeneza content kwa ajili ya channel yangu pale kwa YouTube. Simu yangu ndio nilikuwa natumia ili kuedit na kusafisha video ambaye nilikuwa nimesha rekodi kwa minajili ya kuieka kwenye mtandaoni ili watu waone. Na simu yangu pia, ndio pale nilipo kujua mara kwanza na kujifundisha jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni. So nikona mambo mengi ambaye naezasema kuelezea jinsi ya simu yangu inanisaidia, lakini kwa sasa hayo matatu ndio nitakueleza. Alafu, ukaniuliza kama nahisi ni muda gani mzuri wa kuzima simu. Mimi sitadanganya, huwa sizimi simu yangu. Manake simu yangu vile nilivyoipanga, ikifika saa nne usiku, simu yangu inaingia D&D, do not disturb, na ikisha ingia do not disturb, inamanisha mtu akinitumia meseji ama anipigie, haitani haitanijulisha ya kwamba nikona meseji mpya ama mtu amenipigia, lakini ikifika iyo siku inayofuata ama keshoye asubuhi saa kumi na moja, hizo meseji zinanza kuingia, mtu akinipigia inaingia.

Viatu ninavyovipendelea ni vile vyatu wambavyo ukivivaa, unaskia ni kama mguu wako haufinyiki, hauchoki, na pia wakati unatembea, hausikia ni kama vinaendelea kukuchosha, ama kukuhufanya usikievibaya, napenda sana vyatu vya flati, vile vyatu ambavyo ukivaa, viko kwa groundi, aviko juu havijonekana.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni zile mboga kwa lugha ya kiswahili tunaziita mrenda. Lakini kwa kimombo, zinaitwa jute leaves. Hizi mboga ni zile wakati unazikula, zinajivuta, zinajivuta sana. Zinateleza manake, hivo ndo natry kusema. Hizo mboga, zinakuwanga, zinakuwanga tamu sana. Kwanza ikipikwa vile watu wa kitambo walikuwa wapika, tamu sana.

Kazi ni ninayo idhamini zaidi ni kazi ya udaktari. Na hisi kuwa kazi ya udaktari inakuwa ni kazi ngumu sana. Na pia lazima wale udaktari wajitume wafanya kazi yao na bidii na pia wakua mejitolea na wakua wakarimu manake siyo rahisi.

Jinsi ninalavyohifadhi pesa mimi ni kwenye benki, kwenye benki ama kwa sako. Mara mingi kwa sako ili badae nieze kuchukua ama kuomba loni ili nijiendeleze kimaishani, ni kijiendeleza namaanisha wakati nimeomba huo mkopo nautumia kulipa school fees, au nautumia kujenga nyumba, kusaidia wazazi, vitu kama hivyo.

Ninachokifanya mimi ili kulida mazingira ni kwamba wakati nimetumia vitu ama naona uchafu, situpi uchafu wangu mali popote pale. Lazima nikue nimezipanga vitu vya plastiki na ziaka kando, vitu ambavyo vitaenda, baadae, vizeeke, vieze kusaidia mazingira kama kukua, kama fatalizer, izo naeka kando. Sichangani na pia sirushi vitu tuwa mauchafu mali popote pale.

Ah, umeniuliza kuhusu manzari yangu kutoka dirishani mwangu. Sasa hivi niko kwenye chumba changu cha kulala. Nikitazama nje ya dirisha langu naona vyumba vingi, naona maghorofa, naona miti, naona shamba. Sijaona barabara manake barabara huku huwezi ona ukiuwa huku kwetu.Huku bado ni ndani sana, huwezi ona barabara. Na pia mazingira haya yanafurasha yani wakati unaangalia tu una furahi unajukuta umefurahi ukaniuliza kama nakumbuka wakati gani wa siku hupenda kutazama nje napenda sana kutazama nje wakati nimeamka asubuhi nikishamaaliza kutandika kitanda changu na fungua kateni zangu za dirisha nakutazama nje manake iyo time wakati huo ndio unona vitu mingi unona watu wakikimbia kuenda kazini magari yakipita unona watoto wakicheza wengine wakikimbia kuenda shule. Nini kinachobadilika nje kutokana na msimu? Mara mingi kinachobadilika nje kutokana na msimu ni wakati mvua inanyesha. Mvua ikinyesha mara mingi hautaona watu, hautaona watoto wa kicheza, hata wale ndege wanaokujia kwa dirisha yangu hautawaona. Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha? Mara nyingi wakati natazama nje ya dirisha nasikia raha sana, nasikia vizuri, mara mingi utapata na na smile tu.

Nafanyaje kazi na timu ya mbali. Hiyo ni rahisi sana manake wakati huu tuna mtandao ambao uneza ongea na wenzako, uwajulishe umefika wapi na kazi yako, kuna reporti ambayo unatuma kila siku jioni ilikuwaonyesha umefika wapi na kazi yako na nini unaitaji kusaidiwa. Sasa hapo ni rahisi sana kufanya kazi na timu tofauti tofauti.

Mara nyingi, kile kinachonipa motisha kazini ni pesa ambayo nalipwa mwisho wa mwezi. Pesa yaweza kufanya upate motisha, pesa nzuri, utajituma. Alafu pia mimi napenda tu nifanye kazi yangu vizuri kila mtu afurahie matokeo na hapo nasikia vizuri.

Napendelea kusoma gazeti au habari mtandaoni. Ndio, mii napenda kusoma habari mtandaoni. Manake saa hivi, hakuna mtu anayenunua gazeti bado, labda watu wazee, wale wenye wana miaka, maybe 35 kuenda juu, lakini sisi, wenye bado, hatujaingia salasini hapo, hatusomi gazeti. Tunasoma habari mtandaoni.

Nashambuliaje mabadiliko kazini? Mimi napenda sana mabadiliko. Na mabadiliko yaonyesha kwamba hii kazi ni mzuri. Maanake bila mabadiliko mambo yatakuwa tu ni yale yale. Lazima mabadiliko yafanyike kwenye kazi. Na mimi napenda sana mabadiliko na pia nafurahia wakati mabadiliko yanafanyika.

Napenda kutembelea msituni? Hapana, la hasha, sipendi sana kutembelea msituni. Huko kuna wanyama, mimi naogopa wanyama, mwanzo nyoka, siwezi. Siwezi kuwa karibu na huyo mnyama, na mimi sipendi wanyama, na pia sipendi msituni, maanake kuna mambo mengi yanafanyika huko, vitu vibaya vinafanyika uko.

Je, natumia teknolojia ya sauti? Ndio, sa hivi teknolojia imekuja kutusaidia na kurahisisha vitu natumia mimi teknolojia ya sauti. Mwanzo wakati nafanya kazi yangu, ndo nimepata sauti ambayo inakazi mingi, labda iko na kelele kwa umbali, ama haiskiki vizuri, naiweka kwenye teknolojia ili niondoe iyo kelele ambayo iko huko nyuma ili tubaki na sauti ambayo inaskika vizuri.

Napenda chakula chenye mafuta au kisicho mafuta. Napenda mimi chakula chenye mafuta. Manake chakula chenye mafuta kinakuwanga kitamu sana na pia kinakuwanga kimepikwa vizuri. Na hicho chakula chenye mafuta hata ndo chenye mimi nafikiria kupika saa hii, nikishamaliza hapa, niende nikapike ili niweze kukula.

Je, napenda kusafiri na ramani au GPS? Mimi napenda sana kusafiri na GPS. Ramani saa hizi kuzipata si rahisi. Maanake saa hii ramani hata ndo uende utafute. Ai!! Sidhani hata mtu anazo. Lakini GPS ni rahisi. Bora tuu una simu yako na unaeza kuenda kwenye mtandao, unatumia GPS.

Je, unapenda kutembea kwenye miguu? La asha, mimi sipendi kutembea kwenye miguu. Ndio manake nilinunua gari, ili nikuwe naliendesha kuenda kazini, kuenda nje kufata shugli zangu, nafanya kila kitu nachotaka kufanya inje ya nyumba yangu. Naendesha gari nikienda. Sitembei kwa mguu manake nachoka sana.

Nafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kila jioni kabla ya kulala, kazi yangu ni kufanya vitu vidogo vidogo ambavyo vitafanya siku yangu ama kesho ya asubuhi iwe rahisi. Mwanzo, nahakikisha kuwa nguo ambayo nitavaa kesho, nimeitoa kwenye kabati na nimeikunja vizuri, nimeieka pembeni. Cha pili nahakikisha kuwa vyombo vyote vichafu vimeoshwa cha tatu naoga ili wakati na lala nilale kama ninasikia niko sawa.

Zawadi nzuri ambayo nimewaipokea ni zawadi ya simu. Mpenzi wangu ameshawai ninunulia simu. Simi yangu liku imesha anguka majini. Nimejaribu kuenda kuitengeneza kwenye fundi. Fundi ya akashindwa Nikakua nimekaa muda wa wiki mbili bila simu. Mpenzi wangu akaninunulia simu. Hio zawadi ilinfurahisha sana.

Niambie hadithi kuhusu mji wako wa kuzaliwa. Mji wangu wakuzaliwa ni mezaliwa mji wa Nairobi. Huni mji mkuu nchini Kenya. Mji wa Nairobi una mambo mengi watu kutoka kabila tofauti. Tofauti wamekuja Nairobi ili kutafuta pesa, kutafuta kazi, kusoma, mambo mengi sana. Mji huu lili ambalo neza kumbuka kutoka utotoni ambali likuazuri ni ule wakati wa krismasi Mama yangu na baba yangu waliko wana tupeleka kwenye uwanja wa uhuru Park. Tunaka huko, tunakula lunch, tuliko tunafanya mambo mengi, tunacheza, wanatunulia manguo, zile vitu za kutobabo, sitawaisahau. Zilikuwa ilikuwa poa sana na shukuru sana nikikumbuka hiyo ndoto. Na pia kinachofanya mji wangu kuwa malum ni kuamba Hapa mjiwa Nairobi mambo mengi yako hapa. Kile unachokitafta utakipata mjini Nairobi Alafu ukanuliza kamba naitaji kurudi pale wakati gani. Naishi hapa, mimi mwanzio naishi hapa mjiwa Nairobi. Manake hapa ndo nilipozaliwa na hapa ndo pahali panaponifaa. Na pia hapa, nipo napofanya kazi.

Kusema ukweli, napenda sana tathmini za kazi manake wakati wanapima ufanisi wa mfanyikazi, inasaidia sana kujua ubora wa kazi na ilivyo kamilika ama itakavyo kamilika. Na pia wanabaini nguvu na maeneo yanohitaji kuboreshwa na kuamua malipo, promosheni na mafunzo zaidi. Kwa hivyo, mi napenda sana tathmini za kazi.

Je, napenda kupika? Ndio, napenda kupika chakula ambacho na kipenda ama chakula ambacho kina nifurahisha. Kwa maanake saa zingine wakati unajipikia chakula unasikia kikiwa kitamu na pia tunajifunza mapishi wa mtandao. Mara mingi najaribu kutumia hizo mambo ambayo nimeyasoma mtandaoni kufanya mapishi yangu.

Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu? Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa mda mrefu sasa. Kile kinachokifanya, nisiweze kuanzisha biashara yangu ni kwa sababu sina hela. Unajua kuanzisha biashara, lazima uwe na hela. Sina hela, but nikipata hela, nitaanzisha biashara.

Kitendo gani cha wema nimewahi kifanya? Kitendo chyawema ambacho nimekifanya ni wakati nilikuwa nimemsaidia mama mzee kubeba mzigo yaki wakati ya likuwa natoka soko, ya likuwa nakame choka sana. Mimi kasimamisha gari langu, nikamuliza mamu, unahitaji usaidizi? Akanza kucheka, kaniambia, ndio mwanangu, unaenda wapi? Nikamambia, naenda nyumbani, nikamambia kule nakoenda. Kaniambia hata huku ndio mi naenda, nikambeba kwa gari langu.

Je, nimewahi kushiriki mashindano. Ndio, nimeshiriki mashindano maramingi sana. Kuna muda hadi nimekimbia, nimekimbia marathoni. Na hiyo ndo siku nilijua, hakuna kitu siezi fanya. China, ya anga. Maanake kile kitu ambacho unaeka roho yako, lazima utakifanya.

Mafanikio gani ya binafsi nayothamini kazini? Mimi mafanikio yangu ya binafsi ambayo nayathamini kazini ni ule wakati nimeshafanya kazi yangu na nimemaliza na nimepeana. Nimepeana kila kitu ambacho nilikuwa nakidaiwa. Hapo nasikia raha sana na naona kwamba nimepata goli moja safi.

Nashiriki vipi katika jamii yangu? Katika jamii yangu, mimi ndo mtoto wa kwanza. Hiyo inamanisha nyuma yangu kuna watoto wa nne. Hawa watoto wa nne, kila mara, wazezi wangu wananipigia, huyu, hana pesa za shule, huyu, sare yake imeharibika. Kidogo kidogo unasikia mamangu ananipigia aniambia, tununulie sukari leo, kila wakati, napata nikituma pesa ili wajisaidie, waeze kusonga mbele.

Umeniuliza nikwambie kuhusu utaratibu wangu wa kahawa au chai. Unaweza kueleza ni nini unayokunywa kahawa au chai. Mwanzo, mimi napenda sana chai. Kahawa mimi hukunywa tu mara moja au mbili kwa mwezi. Spendi kahawa sana, lakini chai, chai ndiyo roho yangu inapenda. Halafu pia, unataka nikueleze jinsi navyoandaa chai. Chai yangu mara nyingi inamaziwa. Kama nilivyosema awali, napenda sana maziwa. Mwanzo nitaanza kwa kuchemsha maziwa Nikimaliza kuchemsha maziwa Nitachukua maji niongeze maji nawezaongeza kikombe moja kwa vikombe mbili vya maziwa Halafu nieke majani nieke viungo ambavyo napenda ndani ya chai Manake mimi napenda chai masala Halafu nikishamaaliza nitaacha chai iive iive, itokote, itokote halafu nitaweka sukari na hivyo itakuwa ikosawa na hivyo ndivyo navyopenda mimi chai yangu Halafu ni mahali gani anayopenda kunywa chai. Napenda kunywa chai kama nimeketi kwenye kiti changu ni kitazama runinga. Hivyo ndivyo napenda mimi. Unahisi jinsi gani bila kunywa chai kwa kawaida. Kwa kawaida nisipokunywa chai yangu, nitasikia nikiumwa na kichwa.

Napenda kusoma vitabu vya aina gani? Mimi napenda kusoma vitabu vya science fiction. Napenda sana sayansi. Na kila muda nikipata wakati nasoma vitabu vya science. Maanake science inanisaidia sana pia na kazi yangu kila siku. Sayansi ndio jambo ambalo mimi napenda kuliongelelea.

Najenga mahusiano vipi na wafanyikazi wengine? Mimi, vile ambavyo, ama jinsi ambayo napenda kujenga mahusiano na wafanyikazi wengine, ni kukua nawaongelesha hata kama tuko. Tumemaliza kazi, sana sana wakati tunakula, chakula cha mchana, unapata tunapiga ma story, sisi pamoja, tunacheka, tunafurahia, saa zingine unakuwa na jambo, unataka kuwauliza, Unauliza, unasikia, wanafikiria aje ama watakusaidia aje Sasa mimi kujenga mahusiano ni kuhusu kuna wengine ni kupitia jinsi ya kujiongea.

Niambia kuhusu shuglizako za siku za mvua. Mwanzo, mimi napenda mvua. Mvua mwanzo ikinyesha zile siku kama za jumamosi ama jumapili na sikiaraha sana. Manake najipata na pumzika, na lala, sa zingine naona ama kubonyeza simu yangu muda kwa muda, sa zingine naenda naangalia vipindi katika runinga. Wakati mvua inanyesha nezafanya mambo mengi Lakini sana sana kama niko nyumbani Nafanya mambo zangu za nyumbani Mashugli za kuosha nyumba kuosha nguo kufanya usafi Napenda hizo sana siku ya mvuwa mvua inavyobadilisha mpango wangu kama nilikua nimepanga nataka kuenda nje Hapo sasa ndo itakuwa ngu mvua kianza kunyesha inaeza badilisha mpango wangu sababu sitaki kuenda nje kumatope ama kunyeshewa.

Je, unasoma gazeti? La hasha, mimi sisomi gazeti. Manake siku zile za gazeti zilipitwa na wakati. Halafu pia sasa hivi, ata ndio upate huyo mtu ambaye atkuuzia gazeti. Si rahisi, manake unajua kitambo walikua wana uza kila mahali. Kila mahali gari inapita unaona mtu wa gazeti. Mbele ya duka kubwa, mbele ya barabara kwa kioski. Lakini sasa hivi, mtu wa gazeti hapatikani kila mahali, manake vitu zimeenda digitali.

Je, unapenda kupanda milima? La hasha, mimi sipendi kupanda milima. Naona kama milima ina kazi mingi, inachokesha mwili, mtu anasikia kiu, unachoka, ukikunywa maji, unasikia vibaya, unasikia kutapika. Hapana, mimi sipendi kupanda milima kabisa.

Kampuni gani ya teknolojia ninayo iamini? Kampuni ninayo iamini ya teknolojia ni Microsoft. Microsoft wanafanya kazi nzuri sana. Mwanzo walikuwa na kampeni ambayo walikuwa wanafanya kuhusu watu wanadada, wandugu ambao wako chini ya miaka salasini na tano. Walikuwa wasaidiwa vile wataanza kupata kazi, kupata marupurupu yao na kujitenga. Nawapenda sana Microsoft.

Uwezo wenye ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujua mtu anafikiria nini. Uwezo wakusoma akili ya mtu mungine. Ili nieze kujua wanafikiria nini kunihusu, wanataka kufanya nini, na nini wanapanga. Ningekuwa na huo uwezo, ningekuwa nimejikinga na mambo mengi sana ya wanadamu.